Naam, napenda kuangalia nyota. Ni kama kusoma kitabu cha historia ambacho hakina mwisho. Kuna kitu cha ajabu na cha unyenyekevu, unaposimama nje usiku na kutazama ule upana wa anga. Kutoka nje, usiku na kutazama nyota kunanipa utulivu mkubwa inanikumbusha kuwa matatizo yote ya kila siku. Ni madogo sana ukilinganisha na ukubwa wa ulimwengu.